Niambie kuhusu muziki unaoupenda muziki ninaoupenda zaidi ni muziki wa reggae Hii ni kwa sababu muziki wa reggae huwa umejaa jumbe za kudai haki na kuhimiza watu kuishi kwa umoja na upendo Napenda pia miondoko mizuri inayofanywa na waimbaji wa reggae wakati wanatumbuiza mashambiki wao na mpenda sana babu wa reggae Bob mali pamoja na wasanii na bendi nyingine kama Burning Spear, Israel Vibrations, Lucky Dupe, Mighty Culture, Morgan Heritage na wengine.

Je, umewahi kufuga mnyama? Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama. Nimewafuga na kuzalisha wanyama wengi sana maishani mwangu. Miongoni mwa wanyama niliowafuga ni kuku, bata, bata mzinga, ngombe, mbuzi, kondoo, mbwa na sungura. Wanyama hawa wana manufaa tofauti. Mbwa ni mnyama wa mapambo na pia anatusaidia kwa ulinzi nyumbani. Hawa wanyama wengine wanatupa maziwa na mbolea tunayoitumia kunufaisha mimea shambani. Wanapokomaa wanyama hawa huwa wanachinjwa na kutupa nyama ambayo ni chakula muhimu katika mwili wa binadamu.

Zawadi gani nzuri umewahi kupokea? Zawadi nzuri kabisa nimewahi kupokea ni gari. niIlipokea zawadi hii kutoka kwa wazazi wangu kama tunuku la kukamilisha masomo yangu ya chuo kikuu. Kando na thamani yake kubwa, zawadi hii imekua na manufaa makubwa katika maisha yangu. Gari hili linanisaidia sana katika safari zangu za kifamilia, kazi na biashara. Inaniwezesha kupeleka familia kanisani, watoto shuleni na pia kubeba vifaa tofauti tofauti ninavyohitaji shambani Tangu nipate zawadi hii, nimejifunza sana tamaduni ya kutunuku watu wanapofanya mambo mazuri Pia nimeifanya tabia ya kupea wa zawadi jamaa na marafiki wangu nyakati kama krismasi, siku za kuzaliwa na pia wanapoafikia malengo mapya.

Unafanya nini maranyingi wikendi? Maranyingi wikendi zangu nazitumia kujumuika na jamaa na marafiki. Huwa na shirikiana na majirani wangu kuendeleza miradi ya kijamii kama vile kusaidia wasiojiweza, kusafisha mazingira na kusherehekea maendeleo. Pia najipatia wakati wa kupumzika nyumbani na familia yangu. Tunakaa na kusikiza muziki, kutizama sinema na kula pamoja. Pia ni wakati wa kuenda sala na ibada kanisani. Ninapokuwa na nafasi huwa na malizia wikendi kwa kucheza au kutizama mchezo wa kandanda uwanjani.

Je, umewahi kufanya yoga, ndiyo niliwahi kufanya yoga. Hata hivyo nilifanya kwa muda mfupi tu kisha nikawacha. Rafiki yangu ali ndiye aliyenipa motisha wakufanya yoga ila siku wahi kuya zoea mazoezi haya. Baada ya ali kuondoka kuenda ulaya, nilipunguza mazoezi ya yoga na baada ya nikayaacha kabisa. Hata hivyo, yoga ni mazoezi mazuri ya nayonufaisha mwili na akili. Yanasaidia kunyoosha viyungo vyote mwilini na pia yanakuwezesha kufikiria bila pingamizi. Ali yanasema yanasaidia sana pia kupata usingizi mzuri. Kila tunapoongea kwa simu, ali ananihimiza kurudia yoga huku a kisema yeye amedumisha mazoezi haya hata halipofika ulaya. Nitajisukuma ni rudia mazoezi ya yoga.

Unapenda kucheza mchezo gani? Unapenda kucheza mchezo wakandanda almaarufu soka. Mchezo wampira ndiyo mchezo marufu zaidi duniani na mambo ni hayo hayo hapa kwetu nyumbani. Nimeucheza huu mchezo tangu ututoni mwangu. Kadri nina vyaweza kukumbuka nimekua nikicheza mpira. Katika shule ya mzingi tulicheza soka bila viatu. Tuliumia na kujikwaa sana lakini hatuku wai wacha. Niliendelea kucheza mchezo huu katika shule ya upili na pia kwenye chuo kiku Nimeucheza kote nchini na hata nje ya nchi Hata kwa sasa baada ya kustafu naendelea kucheza mpira na watu warika langu Pia nimesomea ukufunzi wa mpira na hu wanafunza vijana wa hapa mta wangu Nishabiki mkubwa sana pia wakutizama mpira nikiwa mimi nishabiki watimu ya Arsenal.

Unapenda kucheza na watoto? Ndio, napenda sana kucheza na watoto. Napenda jinsi wanavyofurahishwa na mambo madogo na jinsi wanavyochukulia kila kitu kama masomo. Watoto wanamaswali mengi yanayokulazimisha kufikiria kwa undani na kuangalia mambo kwa mtazamo tofauti. Hata hivyo, kucheza na watoto sio rahisi kwa vile wananguvu nyingi. Wakati unajihisi umechoka na unataka kupumzika, wao wanataka kuanzia mchezo mwingine mpya. Kila ninapocheza na watoto, huwa naishia kuwa na maumivu na uchovu na huwa na lala mapema sana.

Unakunywa maji mangapi kila siku. Kiasi cha maji ninachokunywa kila siku hutegemea mambo tofauti. Kinalingana na mahitaji ya mwili wangu ya kutekeleza majukumu ya siku hiyo. Wakati nipo ofisini, sihitaji nguvu nyingi na sitoi jasho jingi. Siku kama hii, naweza kunywa lita moja na nusu ya maji kati ya saa moja asubui na saa kumi na mbili jioni. Wakati nipo kazini nje ya ofisi au nipo uwanjani, juu kali na kasi mingi zinapelekea umuagaji mwingi wa jasho. Ili kuupoza mwili na kurudisha maji, siku kama hii huwa na kunywa kati ya lita mbili na lita tatu za maji wakati wa mchana. Pia nafanya juhudi ya kuongeza lita nyingine moja jioni ili kurejesha kiwango kinachohitajika cha maji mwilini. Kiasi cha maji ninachokunywa pia kinalingana na hali ya hewa. Wakati wakiangazi na jua kali, ninakunywa maji mengi kuliko wakati wa mvua na baridi. Ni muhimu sana kuelewa mahitaji ya mwili wako ya maji. Maji huwa ni ya asilimia ya tisini ya mwili wa binadamu. Hivyo ni muhimu sana kupigana na upungufu wa maji mwilini wakati wote. Hakikisha unakunywa maji safi ikiwezekana yaliochemshwa ili kuwepukana na magonjwa Serikali inafaa kutia bidii kuhakikisha kuwa kila mwananchi ana maji safi na ya kutosha ya kunywa.

Je, unapenda hesabu? Ndiyo, napenda sana hesabu. Hii ni kwa sababu hesabu ni kigezo muhimu sana cha maisha yetu. Unapoelewa na kutumia hesabu, umepiga hatua kubwa sana ya kuenda mbele maishani. Hesabu inatuwezesha kupanga mambo kama vile bajeti, mgao wa pesa, kufikia bei za bidhaatofauti, na makadirio ya miradi kama ujenzi. Watu wengi wanagopa hesabu kwa dhana kuwa ningumu na inafaa kuwa chio watu wachache. Dhana hizi si kweli na huanzia shuleni. Kupelekea watoto wengi kufeli na kuchukia somo la hisabati. Ni vizuri walimu na wazazi kuwapa watoto moyo kuwa hisabati ni somo la kila mtu ili wapende hesabu tangia utotoni.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Napenda kuwa mahali ambapo pametulia na pamenyamaza. Mahali pasipo na watu wengi. Utulivu huu unanipa nafasi nzuri ya kuketi na kufikiria bila kusumbuliwa. Ni pahali kama hapa ambapo huwa napenda kusoma na kuandika. Nikaapo pahali penya watu wengi Napenda kuwa pahali penye furaha. Napenda sherehe za jamii hasa mmoja wetu anapoafikia lengo kama kuhitimu masomo, kufunga ndoa, kupandishwa cheo kazini au kubarikiwa na mtoto. Mahali kama hapa na sherehe kama hizi unikumbusha kuwa mambo madogo madogo ndiyo yenye maana sana katika jamii.

Je umewahi kutembelea ziwa au mto Ndiyo nimuwahi kutembelea ziwa na pia mto Nimetembelea maziwa mengi na mito mingi njini maziwa makubwa na madogo mito mikubwa na midogo Napenda sana kutembea mtoni ulio karibu na nyumbani kwangu Huwa napenda sana mantari na utulivu wake Ninapoketi na kutazama mto akili yangu inatulia Pia njia ya kwenda na kurudi kutoka mtoni ni mazoezi mazuri sana ya mwili.

Niambie kuhusu chumba unachokipenda nyumbani. Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani ni maktaba yangu. Napenda kuona jinsi ilivyojaa vitabu vya aina tofauti. Harufu ya kurasa za vitabu inanifurahisha sana. Nyakati ninazotumia katika maktaba ni tulivu na zinaniliwaza sana. Napenda kuketi na kusoma vitabu tofauti tofauti ndani ya maktaba.

Je, unapenda kusimamia au kusimamiwa? Napenda kusimamia na pia kusimamiwa kulingana na mahitaji ya uongozi kwa jambo linalotekelezwa kama mimi ndiyo mwenye ujuzi zaidi kwa kundi la watu wanaotekeleza jambo Huwa najitolea kuwasimamia na kuwaongoza wengine Iwapo kuna mtu mwengine anayenizidi maarifa nakubali kwa unyenyekevu kufuata uongozi wake Hata hivyo, ikiwa mimi ndiye ninayesimamia wengine, napenda kuwa kiongozi mwenye haki na anayesikiliza maoni ya kila mtu.

Je, unapenda kuandika kwa mkono au kompyuta? Napenda kuandika kwa mkono zaidi ya kutumia kompyuta. Hii inatokana sana na umri na ulezi wangu. Katika masomo yangu ya utotoni, hatukuwa na kompyuta shuleni au nyumbani. Hivyo nilizoea kuandika kwa mkono siku zote za masomo yangu. Naipenda na kuienzi jinsi hii ya uandishi na nina mwandiko mzuri sana. Zaidi ya hayo, hua nahisi vizuri sana mawazo yangu yanapotiririka kwenye karatasi kupitia kalamu na wino. Kwa njia hii, naweza kuandika kwa muda mrefu sana bila kupumzika au kuishiwa na mawazo. Hata hivyo, nimejifunza na nikapata ustadi wa kuandika kutumia kompyuta. Njia hii ni rahisi na inaniwezesha kuweka kumbukumbu za maandishi yangu vizuri. Pia, haina kikwazo cha miandiko tofauti katika mawasiliano. Kutoweza kusoma miandiko ya watu wengine kunaweza kuleta matatizo katika mawasiliano. Maandishi ya kompyuta yanaondoa kikwazo hiki, hivyo kurahisisha mawasiliano hasaa ya kiofisi kama vile barua pepe.

Unapenda kufanya kazi peke yako au na wengine. Napenda kufanya kazi na watu wengine zaidi ya kutekeleza jambo peke yangu. Hua napata furaha kubwa kutoka kwa ushirikiano na watu wa timu yangu. Isitoshe kuna manufaa makubwa ya kujumuisha watu wengine katika utenda kazi. Ushirikiano huniwezesha kutumia talanta zangu zote na kusaidiwa na wengine walio na maarifa zaidi yangu katika sehemu fulani za kazi. Pia kwa kufanya kazi pamoja, inakuwa rahisi kuona na kukosoa papo hapo makosa yoyote yanayotokea kwenye mradi. Hata hivyo, katika mradi, kuna wakati mwingine napenda kuifanya kazi peke yangu. Hasa, kazi inayohitaji fikra za ndani zaidi. Huwa nafanyia kazi kama hizi nyumbani, kisha najumuisha mawazo yangu na yale ya wenzangu tunapofika kazini.

Unakula nini mara nyingi asubuhi? Mara nyingi huwa nakula mkate na mayai asubuhi. Nazindikisha na chai na hiyo ndio stafutahi yangu. Mayai yananipatia proteni kujenga mwili ilhali mkate unanipatia nguvu ya kufanya kazi. Tena chakula hiki ni chepesi hivyo hakiadhiri motisha na nguvu yangu ninapofanya kazi.

Je, unapenda kufanya kazi nyumbani? Ndiyo, napenda sana kufanya kazi nyumbani. Kazi ya nyumbani ni hifathi kubwa. Inasaidia kupata uhusiano na mahali ninapoishi. Ninaposafisha na kunadhifisha mahali ninapoishi, huwa ninahamu ya kurudi hapo hata ninaposafiri ama kwenda kazini. Kazi ya nyumbani sio mzigo. Ila ni nafasi nzuri ya kujishirikisha na mandhari ya mahali tunapoishi na pia njia nzuri ya kutumia muda na kufurahi na familia.

Unamkumbuka mwalimu gani kutoka shule? Nawakumbuka walimu wengi tofauti kutoka shule kwa michango tofauti waliyofanya katika maisha yangu. Ila ninayemkumbuka kwa karibu sana ni bwana ali mtende, mwalimu wangu wa kiswahili na pia kinara wa kikundi cha maigizo. Bwana Ali alikuwa mwalimu mcheshi, mkali na mwenye maarifa mengi. Alinipenda sana kwa kuwa nilikuwa stadi wa kuigiza na pia nilipata alama nzuri sana katika somo lake. Napenda sana kumpigia simu mwalimu Ali na kumcheka hasa timu yake ya Manchester United inapopokea kichapo kutoka kwa timu yangu ya Arsenal.

Unapokeaje maoni kutoka kwa wengine? Mimi napenda kupokea maoni ya wengine kama mafunzo. Ni imani yangu kuwa maoni ya mtu mwingine yanaweza kunielimisha bila kujali umri, jinsia au tabaka lake. Hivyo napenda kupokea maoni ya watu wote bila kubagua. Njihia ninayoipenda ya kupokea maoni ya wengine ni kuwasikiliza bila kuwakatiza. Pia sipendi kujibu papo hapo. Badala yake, huwa nayaweka maoni haya na kuyafikiria wakati wa muda wangu binafsi ilikuona jinsi ya navyoweza kunisaidia.

Unapanga kazi zako vipi. Jinsi ninavyopenda kupanga kazi zangu ni kuunda ratiba ya mwezi mzima. Kisha naigawanya ratiba hii katika malengo madogo ninayostahili kukamilisha kila siku na kila wiki. Haya malengo madogo hunisaidia kuafikia lengo kuu kufikia mwisho wa mwezi. Katika majukumu ya kila siku, napenda kuyakabili yale mazito na yanayonitia uvivu katika masaa ya asubuhi. Hii ni kwa sababu mwili wangu una nguvu nyingi na akili bado ipo wazi kwa wakati huu. Majukumu kama kupanga bajeti na kuchoya ramani yanafanywa katika kipindi hiki. Baadaye, nafuatilia na majukumu rahisi kama kutuma jumbe na kuosha gari masaa ya alasiri. Siku yangu ya kazi naifunga kwa kufanya mazoezi kama njia ya mapumziko.

Unafanya nini kujiandaa kwa mkutano? Jambo la kwanza ninapojiandaa kwa mkutano ni kufahamiana na ajenda. Ni mambo yaapi yatakayojadiliwa katika mkutano? Baada ya kuelewa ajenda, huwa najiuliza maswali yafuatayo. Mkutano huu unalenga kuafikia nini? Ni suluhisho lipi tunalolitafuta? Kisha nafanya utafiti wangu unaoendana na ajenda za mkutano ili kupata hoja za kuchangia. Kabla ya mkutano huwa nafanya mazoezi ya jinsi nitakavyoziwasilisha hoja zangu. Siku na wakati wa mkutano huwa nafika katika ukumbi wa mkutano mapema. Iwe ni mkutano wa ofisi ama kwenye mtandao.

Niambie kuhusu kinywaji unachokipenda zaidi. Kinywaji ninachokipenda zaidi ni maji. Hii ni kwa sababu maji yana faida nyingi mwilini. Yanatuwezesha kuwa wachangamfu na yanaweza kupatikana kila mahali. Zaidi yake, maji hayana uwezo wakukudhuru hata ukiyanywa mbali na mahali ulipozoea. Ni ombi langu kubwa kila mtu duniani awe na nafasi na uwezo wakufikia maji safi ya kunywa.

Je umewahi kushiriki mashindano? Ndiyo, nimeshiriki mashindano mengi tofauti maishani mwangu. Nimeshiriki mashindano ya kuimba, kukimbia, kucheza mpira, kuogelea na kuendesha baiskeli kati ya mengine mengi. Nimeshiriki nikiwa mtu binafsi na pia nikiwa kwa timu za shule, kanisa na marafiki. Napenda sana mazingira ya mashindano kwa kuwa yanatupatia nafasi ya kujisukuma na kufanya mambo kadri ya uwezo wetu. Pia yanaleta nafasi ya kushinda medali, vikombe na zawadi tofauti. Mara nyingi, washindani wengi huishia kuwa marafiki wetu. Mwaka huu, ninapanga kushiriki mashindano ya mbio za marathoni.

Je, unapenda chakula cha haraka? La, sipendi chakula chaharaka hata kidogo. Sifurahishwi na jinzi vingi vya vyakula hivi vina vyopikuwa kwa mafuta mengi. Vingi ni visivyo na manufaa yeyote mwilini vina shibisha tuu bila kuleta ubora. Hata hivyo, wakati mwngine mimi hujipata nikila vyakula hivi vya haraka ni kiwa safarini au ninapo watembeza watoto. Ninadra sana na sipendi kuvizoea.

Niambie kuhusu jinsi unavyosherehekea siku yako ya kuzaliwa. Napenda kufanya jambo tofauti la ukumbusho kila mwaka kwenye siku yangu ya kuzaliwa. Sana sana ni mambo yanayoonyesha shukrani kwa kumaliza mwaka mwingine duniani. Mwaka uliopita kwa mfano, nilienda kutembelea na kusaidia boma la wazee wa kongwe. Miaka mingine nimefanya mambo kama kupanda miti, kupeana hotuba na kuhamazisha utunzi wa mazingira.

Unafanya nini kwanza unapoanza kazi? Siku yangu ya kazi inaanza kwa maombi. Natoa shukrani kwa nafasi nyingine ya kushiriki katika ujenzi wa nchi na ustawishaji wa jamii. Kisha naomba mungu anipe hekima ya kukabiliana na majukumu niliyo nayo kwa siku. Ninapofanya hivi, huwa najisikia nimepata nguvu kamili ya kuendesha siku.

Unafanya nini kuatia moyo wenzako? Ili kuwatia moyo wenzangu, napenda sana kuwasifia kwa yale wamefaulu kufanikisha tayari. Na isifia bidi yao na kuwakumbusha kuwa wamefanya vizuri na kuwa na waenzi sana kwa hayo. Kisha na wakumbusha yale tunayoweza kuafikia tukiendelea na moyo huo huo. Pia napenda kuwa palikizo na mapumziko ili wasije wakachoka sana na kuchukia kazi yao.

Unafanya nini wakati wa mgogoro? Ninapokuwa na mgogoro na mtu napenda kujipatia muda wa kufikiria kabla ya kuongelea jambo hilo. Baada ya hayo namuendea yule mtu na kumuambia kikweli ninavyohisi kuhusu kutofautiana kwetu. Kama nina makosa naomba msamaha. Kama amenikosea namwambia nahisi vile. Kisha nampa nafasi ya kunipa majibu na jinsi anavyoona tunaweza kutatua shida na kurudisha uuwiano.